Kulinda mazingira ni jukumu muhimu ambalo kila mtu anapaswa kulichukulia kwa uzito mkubwa. Kwa sababu mazingira mazingira yanayo tuzunguka yana mchango mkubwa sana katika afya yetu maisha yetu ya kila siku na mustakabali wa vizazi vijavyo. Kwa upande wangu, nilichukulia swala la kulinda mazingire kama wajibu wa kibinafsi na wakijamii, na ninajitahidi kuchukua hatuwa mbalimbali, ndogo na kubwa, ili kuchangia katika uhifadhi wa mazingira. Kwanza kabisa, ninazingatia sana usafi wa mazingire ninayaishi. Huwa nahakikisha situpi taka ovyoovyo, iwe ni nyumbani, barabarani, au katika maeneo ya uma. Ninapomaliza kutumia kitu kama chupa ya plastiki au karatasi. Ujitahidi kukitupa kwenye pipa, pipa la taka, lilolo kusudiwa. Ikiwa pipa halipo karibu, hubeba taka hiyo hadi ni hadi nipate sehemu sahihi ya kuitupa tabia hii imenisaidia kuelewa kuwa hata kitendo kidogu cha kutotupa taka ovyo, kinaweza kuleta mabadiliko makubwa katika kulinda mazingira. Pili, ninahitaji kupunguza matumizi ya plastiki hasa plastiki zinazotumika maramoja kisha kutupwa badala ya kutumia mifuko ya plastiki, kila ninapoenda dukani, upendelea kutumia mifuku ya kitambaa, ambayo inaweze kutumika mara nyingi pia hujaribu kutumia chupa ya maji inayoweza kujazwa tena. Badala ya kununua chupa za plastiki kila mara kupunguza plastiki, hunisaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira. Hasa kwenye mito, maziwa na bahari ambako plastiki husababisha madhara makubwa kwa vyumbe wa majini hatua nyingine, hatua nyingine ninayo chukua kulinda mazingira ni kuokoa na kutumia rasilimali kwa uangalifu ninajitahidi kutumia maji kwa kiasi. Kwa mfano, kwa kufunga bomba la maji, ninapo kuwa sihitaji au kwa kutumia maji kwa uangalifu wakati wa kuoga na kufua vile vile, ninazingatia matumizi ya umeme kwa kuzima taa na vifaa vya umeme, ninapo maliza kuvitumia. Hii husaidia kupunguza matumizi, matumizi ya nishati, na pia kupunguza uzalishaji wa gesi wa gesi chafuzi, zinazochangia mabaliko ya nchi zaidi ya hayo, ninapenda kupanda miti, na kutunza mimea, kila ninapopata nafasi. Ujitahidi kupanda miti au maua katika mazingira ya nyumbani au kushiriki katika shuguli za upandaji miti zinazo ratibiwa na jamii au mashirika mbali mbali miti ina umuhimu mkubwa sana katika mazingira kwa sababu husaidia kusafisha hewa, kuhifathi maji ardhini na kutoa makazi kwa viumbe mbali mbali kupanda mti mmoja leo ni kuekeza katika hewa safi na mazingira bora ya kesho pia ninajitahidi kuelimisha na kuhamasisha watu wengi kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira. Hii hufanyika mara hii hufanyika kwa njia ya mazungumzo ya kawaida na marafiki, familia au hata kupitia mitandao ya kijamii. Ninapopata taarifa sahihi kuhusu maswala ya mazingira hupenda kushiriki ili kuongeza uelewano ninaamini kuwa mabadiliko ya kweli uanza pale watu wengi wanapo kuwa na uelewa na kuchukua hatua kwa pamoja. Isitoshe, najaribu kuunga mkono bidhaa na huduma zinazoheshimu mazingira. Napofanya ununuzi kuangalia bidhaa ambazo zimetengenezwa kwa njia rafiki kwa mazingira au zinazo weze kurejelewa. Ingawa wakati mwingine, bidhaa hizi zinaweze kuwa ghali kidogo ninaona ni muhimu kuwekeza katika bidhaa zinazolinda mazingira kwa sababu gharama kwa sababu gharama za uharibifu wa mazingira ni kubwa zaidi kwa muda mrefu. Aidha, ninajitahidi kupunguza uchafuzi wa hewa kwa kuchagua njia mbadala za usafiri za usafiri, pale inapo. Pale, pale za usafiri kuchagua njia mbadala za usafiri, pale inapo, pale inapowezekana. Badala ya kutumia gari kila mara kupendelea kutembea kwa miguu au kutumia baiskeli.